Siku moja, nalipo kuwa safarini usiku. Gari letu liliharibika katikati ya mahali pasipo na makazi. Tulikuwa na wasiwasi sana, lakini ghafla na mtu tusiomfahamu alitokea na kutusaidia bila kutarajia chochote. Alitusaidia mpaka tukafanikiwa kwendelea na safari. Kilicho nishangaza zaidi ni wema wake na jinsi msaada ulivyokuja pale tulipokuwa tumekata tamaa kabisa. Uzoefu huo ulinifundisha kwamba bado kuna watu wema duniani.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua ladha tofauti. Ingawa wakati mwingine huwa na wasiwasi mwanzoni, mara nyingi huishia kunifurahisha. Kuonja vyakula vipya hunifanya kuthamini tamaduni mbali mbali na kufurahia utofauti wa chakula.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia ya heshima na wazi. Mara nyingi hutumia mazungumzo ya ana kwa ana simu au ujumbe wa maandishi kulingana na hali. Pia napenda kusikiliza maoni yao ili, tushirikiane vizuri na kutatua changamoto kwa pamoja. Mawasiliano mazuri husaidia kujenga uelewano wa kuboresha kazi ya timu.

Mpira wa besiboli ni mchezo unaochezwa na timu mbili. Kila timu ikiwa na wachezaji tisa. Mchezo huu unahusisha kupiga mpira kwa fimbo na kukimbia kati ya besi ili kupata pointi besiboli huhitaji umakini. Kasi na ushirikiano wa timu. Ni maarufu sana katika nchi kama marekani na japani.

Mandhari nzuri zaidi niriowahi kuona ni machoe ya jua kando ya bahari. Anga hubadirika rangi ya kuwa na mchanganyiko wa rangi za machungwa, waridi na bru. Upepo mwanana na sauti ya mawimbi hureta uturivu wa kipeke unaofanya mtu ajisikie karibu na mazingira ya asiri.

Mazoezi yangu ya kila siku ni pamoja na kutembea kuharaka kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili na wakati mwingine kukimbia kwa muda mfupi. Mazoezi hunisaidia kuwa na afya njema kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kwa shughuli za siku.

Napenda kusherehekea siku kuu mbalimbali kila mwaka napanga muda na familia au marafiki kusherehekea pamoja tunapiga mswaki kula vyakura maalum na kushiriki shughuli zinazofurahisha. Siku hizo hufanya nijisikie furaha na kuungana na wapendwa wangu.

Maendeleo ninao yaona muhimu katika jamii ni yale yanayohusiana na elimu, afya na usawa wa kijamii. Elimu nzuri husaidia vijana kuwa na ujuzi na kuleta mabadiliko. Afya bora inahakikisha watu wanaishi maisha yenye tija na usawa hufanya kila mtu ajisikie huru kushiriki katika fursa zinazopatikana. Maendeleo haya huchangia jamii yenye nguvu na yenye mshikamano.

Napenda kahawa kuliko chai kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya niwe macho asubuhi ladha yake ya kipekee na harufu yake hunifanya nijisikie vizuri. Wakati mwingine napenda pia kufurahia kahawa pamoja na marafiki wenzangu.

Ndiyo, napenda michezo ya ubau kama ches au manopori. Usaidia kuhimarisha akiri, kupanga mikakati na pia ni burudani nzuri pamoja na marafiki au familia. Kira mara, napajichugurisha na michezo hii. Hunifundisha uvumirivu na kufikiri kwa makini.

Nchi ninayopenda kuitembelea ni japan navutiwa na mchanganyiko wake wakisasa na tamaduni za zamani na penda kuona mandhari ya mlima fuji kushuhudia sherehe za jadi na kuonja vya kipekee vya kijapani pia mfumo wao wa usafiri na usafi wa mji unanivutia sana ziara kama hiyo itakuwa ya kipekee na isiyosahaulika.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayosaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya. Napenda ambayo inahitaji ujuzi, umakini na kujitolea. Kazi kama hiyo hunifundisha uvumilivu, hunipa furaha na kunifanya nijisikie kuwa na mchango katika jamii.

Ujuzi ninao hitaji kumarisha ni ule wa mawasiliano na teknolojia napenda kuwa na uwezo bora wa kueleza mawazo yangu kwa uwazi na pia kutumia zana za kisasa za ki teknolojia kwa ufanisi. Kumarisha ujuzi huu kuna nisaidia kuwa natija zaidi na kufanikisha kazi zangu vizuri.

Napenda kusoma vitabu vya falsafa kwa sababu hunipa fursa ya kufikiri kwa undani kuhusu maisha na dunia inayotuzunguka. Vitabu hivi hunitia moyo kuuliza maswali magumu, kuelewa mitazamo tofauti na kuboresha fikra zangu. Kusoma falsafa, kunanifanya nijisikie mwenye ufahamu zaidi na kuendeleza akili yangu kila siku.

Napenda kwenda dukani asubuhi mapema au mwishoni mwa wiki. Asubuhi hunipa utulivu na maduka hayana foleni nyingi. Wakati mwishoni mwa wiki ni wakati wa kufurahia ununuzu na familia. Kupitia safari hizi napata fursa ya kupanga ununuzi wangu vizuri na kufurahia mazingira ya dukani.

Napenda chakura chenye radha ya kipekee, na chenya mchanganyiko wa viungo. Napenda vyakura vinavyokuwa na harufu nzuri na radha tamu au chache kidogo za piripiri. Chakura kama hicho hunifanya nijisikie furaha na kufurahia kira kipande ninachokira.

Ninapowakaribisha wafanyikazi wapya, huwa naongea na wao kwa heshima na wazi. Nawapa mwongozo, wakuzunguka ofisi, kueleza taratibu za kazi na kuwapa nafasi kuuliza maswali. Pia napenda kuwahamisha kushirikiana na timu ili wahisi husiano mzuri na mazingira ya kazi.

Ninajihisi mawasiriano nijabo muhimu sana. Mawasiriano mazuri husaidia kuerawana, kushirikiana vizuri na kutatua changamoto kwa urahisi. Napenda kuwasiriana na uwazi na kwa heshima ili kujenga uhusiano mzuri na watu wote.

Kitabu ni nacho kipenda zaidi ni The God Derision, cha Richard Dawkins. Ninavutiwa na jinsi kinavyo shughulikia imani za kidini na mtazamo wa kisayansi na hoja za mantiki. Kitabu hiki kinaniwezesha kufikiri kwa uhuru, kuuliza maswali magumu na kuelewa mitazamo tafauti kuhusu dini na ulimwengu. Kusoma kitabu hiki kimenifundisha kufikiri kwa kina na kuendeleza fikra zangu.

Katika mchezo wa riadha wa merikani, NFL, kuna timu nyingi maarufu na zilizo bora ki historia na sasa. Moja ya timu nyingi kuonekana kubwa na zilizo na mafanikio, makubwa ni Kansas City Chiefs, waliofanya vizuri katika michezo ya hivi majuzi na kushinda kobra Super Bowl, mara kadhaa kwenye enzi ya hivi karibuni. Pia sajirahani timu kama Green Bay Pakers zina rekodi kubwa ya ushidi na mataaji mengi ya rigitangu kuanzishwa kuwake.

Ninajifurahisha kwa kucheka na marafiki au familia kusikiliza mziki ni upendao na kufanya shughuli ninazopenda kama kupanda baiskeli na kuangalia cinema. Wakati wa furaha unifanya nijisikie huru mtulivu na kushiriki hisia nzuri na watu wengine.

Ninapogundua udhaifu wangu kazini mimi hujitathmini kwa uaminifu na kutafuta njia za kujiboresha. Huwa naomba ushauri kutoka kwa mwenzangu kujifunza mbinu mpya na kufanya mazoezi ili kuimarisha uwezo wangu. Kwa kufanya hivyo hubadilisha udhaifu. Huwa fursa ya kukua na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mwezi wangu wa mwaka ninaoufurahia zaidi ni Disemba. Napenda kwa sababu ni kipidi cha rikizo kusherehekea. Sikukuu na kuwa na muda wa kupumzika pamoja na familia na marafiki. Huu pia ni wakati wa furaha na sherehe nyingi, jambo linalofanya nijisikie vizuri na mtulivu.

Asari hutoka kwa nyuki na asari mimi huipenda sana kwa sababu ratha yake tamu na harufu yake hunifanya nijisikie vizuri na penda kuyongeza kwenye chahi, mikate au kura moja kwa moja pia. Asari ni afya na hufanya kila chakura kiwe chapeke.

Naamu, napenda kutumia video kwa mawasiliano. Video husaidia kueleza mawazo, kwa uwazi, kufahamiana kwa urahisi na kushirikiana kwa haraka na wenzangu. Pia, ni njia nzuri ya kushirikisha habari na hisia kwa njia moja kwa moja na ya kuvutia.

Ndiyo, napenda maua sana, rangi zao nzuri na harufu ya kupendeza, hunifanya nijisikie, furaha na utulivu. Napenda pia kuona aina tofauti za maua na jinsi zinavyobadilisha mazingira kuwa mazuri zaidi. Maua hunikumbusha uzuri wa asili na kuniacha nijue, kuthamini kila kitu kidogo, kinachonipa furaha.

Kwa kawaida mimi huangalia barua pepe yangu mara kathaa kwa siku. Asubuhi huwa ni wakati wa kwanza kuangalia ili kuona kama kuna ujumbe muhimu wa kikazi au taarifa zinazohitaji majibu ya haraka baada ya hapo huwa nayangalia mchana au wakati wa mapumziko kuona kama kama kuna mambo mapya. Kuangaria barua pepe mara kwa mara hunisaidia kupanga kazi zangu vizuri. Kuhakikisa sifanyi makosa au nikosa fulsa. Na pia kuna hakikisha ninaweza kujibu ujumbe kwa wakati unaofaa. Kwa jia hiyo najisikia nikiwa na uthibiti wa mawasiriano yangu yote na kikazi na binafsi.

Ndio mara nyingi nanunua vitu kutumia simu yangu hii inarahisisha maisha yangu kwa sababu ninaweza kununua mahitaji ya kila siku bila kuandoka nyumbani kwa mfano napenda kutumia simu kununua chakula, bidhaa za nyumbani au hata tiketi za usafiri pia kununua kwa simu kunanisaidia kulinganisha bei kuona mapendekezo na kupata ofa nzuri hii njia hufanya ununuzi kuwa rahisi haraka na mara nyingi hufurahisha hasa wakati nina ratiba nzima na sina muda wa kwenda dukani.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni siku kuu ya mwaka mpya. Napenda sherehe hii kwa sababu hunipa nafasi ya kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya ya mwaka unaofuata. Pia ni wakati wa kusherehekea pamoja na familia na marafiki, kula vyakula vizuri na kushiriki kwa furaha. Mwaka mpya umefanya nijisikie kuwa na matumaini mapya mpya na motisha ya kuboresha maisha yangu na kufanya mambo kwa njia bora zaidi.

NDio, napenda sana kusikiliza radio. Hii ni njia nzuri ya kupata habari za kila siku, muziki na burudani kwa wakati mmoja. Mara nyingi napenda kusikiliza asubuhi wakati wa maandalizi ya kazi au masomo. Kwani hunifanya nijisikie macho na tayari kwa siku. Pia, radio huniunganisha na matokeo mbali mbali duniani na kunifahamisha mambo, mapya bila shati la kuangalia au kusoma. Kusikiliza radio pia, kunanisaidia kupumzika. Kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia mziki au mazungumzo yanayovutia.

Ndiyo, napenda sana kununua tikiti za tukio. Hasa kwa kutumia simu au mtadao hii, inarahisisha sana maisha yangu kwani sihitaji kusafiri kuenda kununua tikiti kwa nguvu. Napenda kununua tikiti za michezo, maonyesho wa muziki au tamasha mbalimbali. Kwani kunanisaidia kupanga ratiba yangu mapema na kuhakikisha sijakosa tukio lolote muhimu pia. Kununua tikiti mapema kuna nipa nafasi ya kupata kiti bora na mara nyingine offer nzuri. Hii njia hufanya uzoefu wa tukio kuwa la kufurahisha zaidi na bila wasiwasi wowote.

Ninapata habari kutoka vyanzo mbali mbali kulingana na aina ya taarifa. Ninazo zihitaji. Mara nyingi napenda kutumia mtandao kama vile tovuti za habari. Mitandao ya kijamii na barua pepe za taarifa. Kwani, huniwezesha kupata habari kwa haraka na kwa urahisi pia. Mara nyingine napata habari kupitia radio, televisheni na magazeti ya kila siku. Kupata habari kwa njia hizi kunanisaidia kubaki na ufahamu wa kile kinachoendelea ndani na nje ya nchi kufanya maamuzi sahihi na kushiriki kwa kuelewa katika mazungumzo ya jamii yangu.